Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii, ni mradi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Inapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi nilio zoea. Lakini sana kuna vipengele vipya vya kujifunza. Utakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na mzungu hapa. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yalikuwa magumu Mbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati tutahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri tunajifunza pamoja.